Je unasaidia jamii yako vipi? Kuishi katika jamii kuna manisha kuishi na watu wengine, kushirikiana na kusaidiana. Jamii imara ujengwa na watu wanaojali wenzao na wanaochangia maendeleo ya pamoja. Kwa upande wangu, ninaamini kuwa kila mtu anajukumu la kusaidia jamii yake kwa njia mbali mbali. Kulingana na uwezo wake, muda alionao na rasilimali alizonazo. Kwanza kabisa nina saidia jamii yangu kwa kutoa ushirikiano na msaada wa mawazo. Ninaposhiriki katika mikutano ya kijamii. Vikao vya maendeleo au shuguli za pamoja na kuwa tayari kutoa mawazo yenye kujenga. Ninaamini mawazo mazuri yanaweza kusaidia kutatua changamoto zinazo ikabili jamii na kuleta maendeleo ya kweli. Pili, nina saidia jamii yangu kwa kushiriki katika kazi za maendeleo. Hii inaweza kuwa kushiriki katika usafi wa mazingira kupanda miti au kushiriki katika ujenzi wa miundombinu ya kijamii. Kama shule au vituo vya afya, kushiriki katika kazi hizi unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Na kuchangia maendeleo ya naonekana kwa vitendo tatu ninasaidia jamii yangu kwa kutoa msaada wakijamii kwa waitaji. Pale ninapopata nafasi. Nasaidia kwa kuwafariji kuwapa ushauri au ata kuwashirikisha wengine kusaidia pale panapo itajika. Ata msaada mdogo kama kusikiliza mtu au kumpa moyo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Zaidi ya hayo ninasaidia jamii yangu kwa kutoa elimu na kuamasisha madili mema. Kupitia mazungumzo ya kawaida mfano mzuri wa tabia au kushiriki maarifa niliyopata. Kusaidia kuwaamasisha wengine ufanya mambo mema, kueshimiana na kushirikiana. Elimu ndogo inaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii nzima. Mwisho ninasaidia jamii yangu kwa kudumisha amani na mshikamano. Kuepuka migogoro isiyo ya lazima uchochea maelewano na kuwaimiza watu kutatua matatizo yao kwa mazungumzo. Amani ni msingi wa maendeleo na kila moja anajukumu la kuitunza. Kwa ujumla, ninamini kusaidia jamii sio swala la kuwa na mali nyingi au nafasi kubwa. Bali ni kuwa na moyo wa kujitolea, kushirikiana na kuwajali wengine. Mchango wangu atakama ni mdogo unathamani kubwa katika kujenga jamii yenye umoja maendeleo na ustawi. Ninasaidia jamii yangu kwa vitu vifuatavyo, kwanza kwa kutoa ushirikiano na msaada wa mawazo Pili kushiriki katika kazi za maendeleo Tatu kutoa msaada wa kijamii kwa wale wanaohitaji.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda katika maisha ya kila siku majira ya mwaka yana mchango mkubwa katika hali ya hewa. Mazingila na ata isia zetu. Kila mtu ana majila anayoyapenda zaidi kulingana na anavojisikia anachofanya na uzoefu alionao. Kwa upande wangu napenda zaidi majila ya masika. Kipindi icho ni kipindi cha mvua kwa sababu yana faida nyingi na hunipa isia za kipekee za utulivu na matumaini. Kwanza kabisa napenda majila ya masika ya mvua kwa sababu hupunguza joto na kureta baridi ya wastani. Baada ya kipindi cha jua kali, mvua uleta upepo mwanana na hali ya hewa inayofanya mtu ajisikie vizuri. Majila haya hunifanya nifulaie kufanya shughuli zangu bila kuchoka sana au kuhisi joto kari Pili napenda majila ya mvua kwa sababu uleta uzuri wa mazingia Wakati wa mvua inapoanza kunyesha miti, nyasi na maua hubadilika langi na kuwa langi ya kijani kibichi. Manzali uwa nzuri na yenye kuvutia macho yetu. Hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingila na kutasmini uumbaji wa asili Tatu majila ya mvua yanausiana sana na kirimo na maisha ya watu wengi ni majila ambayo wakulima upanda mazao na kuwa na matumaini ya mavuno mazuri ili unifundisha somo la kuwa na subila na matumaini Kwa sababu mvua inayonyesha kuwa baada ya kipindi kigumu Mvua inanyesha baada ya kipindi kigumu. Uja kipindi cha balaka na mafanikio. Zaidi ya ayo napenda majila ya mvua au masika kwa sababu uniletea kumbukumbu nzuli za utotoni. Nakumbuka nilivokuwa mtoto tulipenda kucheza kwenye mvua pare ilipokuwa inanyesha. Kutembea kwenye matope au kukaa ndani ya nyumba nikisikiliza sauti ya mvua juu ya paa. Kumbukumbu hizi uniletea fulaa na amani ya moyoni. Mwisho kwa mtazamo wangu, majila ninayoyapenda zaidi siyo tu kwa sababu ya hali ya hewa, bali kwa sababu ya maana na isia sinazoambatana nayo. Majila ya mvua unikumbusha umuhimu wa kuwa na subila matumaini na kusamini uzuli wa mazingila Kwa hiyo, majila ninayoyapenda zaidi ni majila ya masika Majila ambayo mvua uwa inanyesha Kwa sababu unipa, uturifu, uzuri wa mazingila, kumbukumbu nzuri na matumaini ya maisha bora kuhusu majila ninayoyapenda ni majila ya masika Kwa sababu unipa, uturifu, uzuri wa mazingira Unanijengea kumbukumbu nzuri na matumaini ya maisha.

Je unapiga kura? Ndio napiga kura kwa sababu ninaamini kupiga kura ni haki na wajibu wa kila raia. Kupiga kura kunanipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu mustakabari wa jamii na nchi kwa ujumla. Ni njia ya amani ya kutoa maoni, kuchagua viongozi na kuonyesha kuwa sauti yangu ina dhamani. Kwanza kabisa, napenda kupiga kura kwa sababu ni haki yangu ya msingi. Kila raia anapewa fursa ya kuchagua viongozi anaowaona wanafaa. Haki hii haipaswi kupuuza kwa sababu watu wengi walipigania demoklasia. Ili sisi leo tuweze kutoa maoni yetu kwa uhuru. Kupiga kura kuna nifanya niheshimu, historia na juhudi za waliotangulia. Pili napiga kura kwa sababu inaniwezesha kushiriki katika maendeleo ya nchi. Viongozi wanochaguliwa hupanga, sela, miradi na maamuzi yanao asili maisha ya kila siku. Kama elimu, afya, ajira na miundo mbinu. Kwa kupiga kura nachangia kuchagua mwelekeo ninaotamani kwa maendeleo ya jamii na taifa. Tatu, napiga kura kwa sababu ni sauti ya amani. Badala ya migogoro au vurugu kupiga kura ni njia ya kistaarabu ya kuelezea maoni tofauti. Kila kura ni ujumbe unaosema ninajali mustakabali wa nchi yangu na niko tayari kushiriki kwa njia sahihi na ya amani. Zaidi ya hayo kupiga kura hunifundisha uwajibikaji na uelewa wa maswala ya kijami. Kabla ya kupiga kura ni muhimu kujifunza, kusikiliza na kuelewa hoja mbali mbali. Hii unifanya niwe raia makini mwenye kufikiri kwa kina na asiye chukulia kirahisi na maneno au ahadi zisizo na msingi. Pia napiga kura kwa sababu ninaamini sauti ya kila mtu ina mchango. Ata kura moja ina maana kwa sababu demoklasia hujengwa na ushiriki wa watu wengi. Ninapopiga kura na wapa mfano wengine hasa vijana. Kuwa kushiriki ni muhimu na kunaweza kuleta mabadiliko chanya. Kwa ujumla kupiga kura kwangu sio tukio la siku moja tu bali ni sehemu ya kuwa raia anayewajibika ni kitendo kinachoonyesha uzalendo heshima na matumaini kwa siku zijazo. Kupiga kura naonyesha kuwa ninaijali nchi yangu, jamii yangu na maisha ya watu wanaonizunguka. Kwa hiyo jibu langu ni wa.

Je unapenda kunywa maziwa, ndio napenda kunywa maziwa. Maziwa ni kinywaji chenye faida nyingi kwa afya na nisehemu muhimu ya liche yangu ya kila siku. Tangu utotoni maziwa yamekuwa ya kiusishwa na nguvu afya njema na malezi mazuri. Hadi leo bado ninaona maziwa kama kinywaji chenye samani kubwa katika maisha yangu. Kwanza kabisa napenda kunywa maziwa kwa sababu ya nanisaidia kuwa na afyanjema maziwa ya na virutubisho muhimu kama plotini na vitamine. Ambavo usaidia kuimarisha mifupa na meno na kwa kunywa maziwa mara kwa mara najisikia kuwa na nguvu saidi na mwili wangu unakuwa imara. Hii ni muhimu asa kwa mtu anayefanya kazi au shughuli nyingi za kila siku Pili napenda kunywa maziwa kwa sababu ni rahisi kupatikana na kunywa maziwa ya naweza kunywea asubuhi, mchana au jioni. Wakati mwigine unisaidia ata nikiwa sina muda wakuanda kinywaji kingini. Pia ya naweza kunywea kunywea pekee yake au yakachanganywa na chai. Uji au nafaka. Jambo ambalo linafanya yawe rahisi kuingiza katika mlo wa kila siku. Tatu maziwa unikumbusha kumbu kumbu mzuri za ototoni na kumbuka ilivokuwa nikinywa maziwa nyumbani au shuleni na kuambiwa kuwa yanajenga mwili na akili. Kumbu kumbu hizi unifanya nijisikie vizuri na kusamini malezi niliopata. Zaidi ya hayo napenda kunywa maziwa kwa sababu unipa utulivu na nishati. Wakati mwngine ninapokuwa nimechoka au ninanjaa kidogo glasi ya maziwa unisaidia kujisikia na fuu na kupata nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Maziwa ni kinywaji rahisi lakini chenye mchango mkubwa sana katika afya zetu. Mwisho kwa mtazamo wangu kunywa maziwa sio tu tabia ya kawaida. Bali ni sehemu ya kujali afya yangu maziwa unifundisha umuhimu wa kuchagua vyakula na vinyuaji venye manufaa kwenye mwili wangu. Kwa hiyo, jibu langu ni la wazi. Ndio napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye afya, chenye kumbu kumbu nzuri na chenye mchango mkubwa katika maisha yangu. Ya kila siku na chenye mchango mkubwa katika afya yangu.

Kuna mandhari nyingi nzuri zinazo tuzunguka Lakini si kila wakati tunapata nafasi ya kuzitazama kwa makini na kuzitathimini Kwa upande wangu moja ya mandhari nzuri sana niliyowahi kuona ni mandhari ya asili, yenye milima, miti ya kijani kibichi na anga iliyo wazi. Mandhari hii ilinipa furaha ya kipeke na kunifanya nijisikie kuwa karibu sana na uumbaji wa Mungu Kwanza kabisa mandhari hii ilinivutia kwa uzuri wake wa asili kuona milima ikisimama imara miti ikitikiswa na upepo mwanana na ndege wakiruka angani kulinifanya nitulie moyoni. Ali hii ilinipa amani na kunisaidia kusahau mawazo mengi ya kila siku. Ni mandhari ambayo ukiitazama una hisi nguvu ya asili na uzuri wa dunia. Pili mandhari iyo ili nifundisha thamani ya kuwa mtulivu na kuwa nasubira milima imekuwepo kwa muda mrefu Haikimbilii popote lakini bado inanguvu na mvuto wake. Hii ilinifanya nione kuwa katika maisha si kilakitu kinahitaji haraka. Wakati mwingine ni vizuri kuwa na subira na kusimama imara kama milima. Tatu, mandhari nzuri niliyowahi kuiona ili nifanya kutathimini mazingira. Nilijifunza kuwa mazingira yakitunzwa yanatoa uzuri na faida kubwa kwa binadamu. Miti, maji na hewa safi vina mchango mkubwa katika maisha yetu. Na ni wajibu wetu kuvilinda ili vizazi vijavyo navyo vifurahie uzuri huo. Zaidi ya hayo mandhari hiyo ilinipa msukumo na matumaini. Nilihisi kama ninaanza upya, nikiwa na nguvu mpya na mawazo chanya kuangalia mandhari nzuri kulinipa hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuthamini maisha niliyopewa Mwisho kwa mtazamo wangu mandhari nzuri siyo tu vitu vya kuangalia kwa macho bali nitiba ya moyo na akili. Mandhari niliyowahi kuiona ili nifundisha kuthamini uzuri wa asili kuwa mtulivu na kujifunza kutoka kwa mazingira yanayonizunguka Kwa hiyo, mandhari gani nzuri niliyowahi kuiona ni ile ya asili yenye utulivu na uzuri wakipekee. Kwa sababu, ilinipa amani mafunzo ya maisha na kumbukumbu ambayo haitaondoka akilini mwangu daima. Mandhari nzuri, niliyowahi.

Usafili ni jambo muhimu sana kwa sababu hutusaidia kufika kazini, shuleni, sokoni au kutekeleza shuguri nyingine za kawaida. Kwa upande wangu ninatumia zaidi usafili wa bajaji na gari kama jia zangu za usafili wa kila siku Kuringana na mahali ninapoenda na mazingila ya siku usika Kwanza kabisa bajaji ni moja wapo ya usafili ninaotumia mara nyingi. Asa ninapokuwa na safari fupi au ninapohitaji kuwai. Bajaji ni raisi kupatikana karibu kila eneo na maranyingi ufika haraka atakama barabara zinamsongamano wa magari. Pia garama yake si kubwa sana ikilinganishwa na usafiri mwengine Jambo ambalo unisaidia kupunguza matumizi ya pesa Bajaji unipa urahisi wakusafiri bila kusubiri mudamrefu Pili ninatumia usafiri wa gari. Asa ninapokuwa na safari ndefu au ninaposafiri na watu wengine. Gari unipa faraja zaidi usalama na nafasi ya kubeba mzigo. Pia ninapokuwa naratiba marumu au miadi muhimu. Kutumia gari unisaidia kupanga mudawangu vizuri bila usumbufu mwingi. Gali unipa uhuru wakusafiri mudawowote bila kutegemea sana hari ya usafiri wauma. Aiza kutumia bajaji na gari kuna nifundisha kupanga safarizangu kuringana na mazingira. Kuna siku ambazo barabara uwa na msungamano mkubwa, hivyo bajaji na pikipiki uwa chaguwo bora. Siku nyingine hari ya hewa au umbali wa safari, unifanya ni chaguwe gari. Hii unisaidia kuwa mwepesi na kufanya mamuzi na kutumia njia inayofaa zaidi kwa wakati usika. Zaidi ya hayo, usafiri ninautumia kila siku unanisaidia kuokoa muda na kuongeza ufanisi katika kazi zangu. Kufika kwa wakati unifanya niwe na nizamu, kwa heshimu wengine na kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Usafiri mzuri unifanya nisichoke sana na kubaki na nguvu za kufanya kazi nyingine za siku. Kwa ujumla kutumia bajaji na gari kila siku kuna rahisisha maisha na kuna nisaidia kufanikisha chugli zangu za kila siku Kila njia inafaidazake na mimi nachagua kuringana na maitaji ya safari yangu Kwa iyo, ninaamini kuwa kuchagua njia sahihi ya usafiri ni jambo muhimu.

Je unapenda kuimba? Ndiyo, napenda sana kuimba. Kuimba kwangu siyo tu burudani, bali ni njia ya kuonesha isia zangu, kuondoa msongo wa mawazo na kujipa fulaa ya ndani. Kila ninapoimba n jisikia huru mwenye amani na mwenye kujiamini zaidi. Ni kitu kinachonigusa moja kwa moja moyoni mwangu na kunifanya nijisikie vizuri. Kwanza kabisa napenda kuimba kwa sababu unifanya nijisikie mchangamfu Wakati mwingine nikiwa na huzuni, uchovu au na mawazo mengi kuimba unisaidia kubadilisha hali ya moyo wangu wimbo mzuri unaweza kunifanya nitabasamu nitulie au hata nijitie nguvu ya kuendelea Kuimba ni kama dawa ya moyo wangu Pili kuimba unisaidia kujieleza Kuna mambo mengi ambayo wakati mwingine ni vigumu kuyaerezea kwa maneno ya kawaida. Lakini kupitia wimbo na sauti nahisi ninaweza kuyaweka wazi. Nyimbo hunipa nafasi ya kuonyesha fulaa, maumivu, matumaini na ndoto zangu. Hivyo kuimba hunifanya, nijisikie, nimeeleweka ata kama niko peke yangu. Pia napenda kuimba kwa sababu unileta karibu na watu wengine. Kuimba pamoja na marafiki, familia au kanisani ujenga mshikamano na fulaa ya pamoja. Muziki una nguvu ya kuunganisha watu bila kujali tofauti zao. Zaidi ya ayo kuimba unifundisha kujiamini na ujasili. Ata kama sauti yangu siyo kamilifu kuimba unifanya nijifunze kusamini kile nilichonacho na kuondoa uoga wa kuukumiwa. Kila ninapojaribu kuimba mbele ya wengine najifunza kuwa jasiri na kuwa mimi mwenyewe Kwa ujumla napenda kuimba kwa sababu kunanipa fula amani na njia ya kujieleza ni kipaji na kipenzi changu ambacho unifanya nijisikie kuwa huru na mwenye matumaini Kuimba kwangu mimi siyo suala la sauti nzuri tu Bali ni kuhusu moyo isia na fulaa ninayoipata ninapotoa sauti yangu. Hivyo basi, jibu langu ni laisi na la wazi. Ndiyo napenda kuimba. Na nitaendelea kuimba kwa fulaa kila ninapopata nafasi. Kuimba ni njia, nzuri, sio na sio tu buludani, bali ni njia ya kuonesha isia, kuondoa msongo wa mawazo.